Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa wakati. Napendelea mwanga wakati kwa sahabu mwanga wakati unamanufa yake zaidi iwapo ikiwepo kuziwa uaribifu wa macho. Hila mwanga mkali basi unaezaleta matatizo sana wa wakati wa kuangalia. Hivyo basi inaleta usumbufu machoni kwa hivyo napenda mwanga wa kati kwa sababu hausumbui macho na hausumbui pia mwili.

Je unapenda kula popcorn? Ndio ninapenda kula popcorn ila inategemea ni wakati gani. Wakati ya saa ambapo ninangalia televisheni ama naangalia cinema basi ninapenda sana kula popcorn kwa sabu inanipa ule utulivu na kuwaza na kunipa attention katika movie mbao naangalia na pia inaburudisha.

Unajilindaje kutokana na vitisho vya mtandao? Unavyojilinda kutokana na vitisho vya mtandao basi ni kweli haujali vitu ambavyo watu wanasema. Hivyo basi inakuepusha mambo mengi sana na pia kutoposti kila wakati pia inanisaidia. Basi unajua pia kuposti kila wakati basi inachangia vitisho vya mtandao. Hivyo basi kutoposti na pia kutujali inanisaidia sana kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao.

Unandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti za kazi ninazo ziandaa ni kulingana na watu ambao nimpatana nao kutokana na vitu ambao vimefanyika kutokana na ripoti ambao zimepata malalamishi kutoka kwa wafanyikazi wenzangu ni ya ripoti ambao naiandaa kwa kuyaandika chini na kuhakikisha kwamba nimeeka kila kitu ambacho kinachohitajika ili kupeana ripoti mbele.

Je umewahi kuenda mwanyesho ya sanaa, ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa Maonyesho haya yalikuwa ni vipaji mbali mbali ambavu, watu walikuwa wanajitokeza na kuwanyesho uledi wao Ilikuwa nilitokio ambalo ulifraisha sana, anikajua kwamba basi watu wanasanaa nyingi sana sana upande wakuimba, kuchora na pia upanda wakuigiza.

Je unapenda kunywa maziwa? Ndiyo unapenda kunyo maziwa. Kwamba maziwa yana manufaa zaidi sana. Katika mwili, yanavirutubishi, na pia yanavitamin ambazo, zinasaidia ujenzi wa mwili. Pia maziwa yanatupa nguvu, unapokunywa maziwa basi, unahisi ya kwamba mwili unachangamka na mwili unapata nguvu zaidi. Hivo basi napenda kunywa maziwa.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mida ya saa kumi, bali hayo ndio masaa ambayo natoka kazini, ninapo toka kazini baada ya siku ndefu, niende nyumbani, ndafanya mazoezi kidogo ya hapa na pale, ili kufanya mwiliwe katika hali bora, chandoka hapu ndajitiandaa chakula cha jioni, ambacho muhimu nyo ndakipika, ndakapo kipikipa basi ndakila, na hafta kukila basi ndajiandaa ili kundakulala kwa siku ijayo.

Chakula gani unachokipenda kula jioni. Chakula ambacho nachokipenda kula jioni chakula aina ya mchele. Sababu ambayo nakula mchele ni sahabu mchele unanipa nguvu sana. Na mchele ni chakula ambacho ni raizi sana kupitia kwenye tumbo wakati wajioni bali. Wakati wa jioni hufai kukula chakula kizito sana kutokana na digestion. Iwa wasi unafakula chakula kiraisi ili kupatia mwili wakati mzuri wa wakati mraisi sana wa kutulia.

Lugha gani ungependa kujifunza? Lugga ambayo ningependa kujifunza ni kijerumani. Kijerumani ni lugha ambayo naipenda sana na ikiwepo basi na matumaini ya kuenda jerumani basi nafikiria kwamba ni vizuri sana nikiwepo ningejua kijerumani. Hivyo basi kijerumani ni lugha ambayo ya unilea sana nigependa kujifunza.

Unapenda nini kufanya na marafiki zako? Kile ambacho unapenda kufanya na marafiki zangu nikoena katika vitu vijulikanavyo kama charity. Charity ni kitendo ambacho unatoa vitu wambavu vitumi kama vile nguo vya hatu na vitu vingi vingine ambavu unaeza nda kusaidia watu mahala fulani watu ambao hawana hivyo vitu. Basi inasikiaga ni kama ya kitu ambacho kinamikina fresha sana mboyo unapokifanya na marafiki.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Natumia kompyuta yangu kwa vitu vingi zaidi, lakini kitu cha kipaa umbele nachokifanyia kompyuta yangu ni vitu vinaujulikana kama vile crypto. Crypto ni hela za kidigitali ambazo, unafanya biashara na watu mbali mbali, kwa kutumia vifaa ambao vyajulikanavo kama vile Binance ama OKX ama Bizkit. Hivini vitu ambavyo napenda sana kutumia katika kompyuta yangu.

Je unapenda kupanda milima la sipende kupanda milima ili napenda kutembea mahali tambarare Kitu ambacho kinachofanya sipende kupanda milima nda kutukana na vitu ambao kukule Ukizingatia kwamba milima ina mawe na ina miba na ukichame vibaya pale basi unaweza jipata unaumia miguu ama unadungwa wa hivu basi sipende kupanda kwa milima na pia kutukana na wanyama ambao wako pale.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo unapenda kutumia teknolojia ampia? Kizingatia kwamba wes teknolojia mpya ili kujifuza mambo mapya, kujifuza nini ambacho kinakuja na hii teknolojia na pia kuwa mbele kimafikra zaidi ya watu wengine. Ivyo basi napenda kujaribu teknolojia mpya zaidi zaidi.

Ulikuwa unapenda kufanya nini tutoni? Kile mbacho nilikuwa napenda kufanya ututoni ni kuenda kuwinda wanyamapori katika mbuga moja la huko nyumbani kwetu iliofanana kama vile savu. Kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya sana nikiwa na wenzangu bali kuenda kulinga ndege kutumia manati na mawe. Ni Kitu ambacho nilikuwa nafurahia sana.

Unalala masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida, unalala masaa manane ama masaba. Kuzingatia kwamba basi usingizi ni kitu ama ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mwili. Baada ya siku ndefu, basi mwili uitaji kupowa ama kupumzika kwa mda unaofaa hivyo basi nilalazi muhimu kulala masaa manane ama masaba kwa siku.

Unapendelea viatu gani? Viatu ambavyo navipendelea ni viatu vijulikanavyo kama vile open shoes. Ni viatu ambavyo nikivivaa nasikia basi mguu uko free na wala sisikii kaa nimeshikwa shikwa mahali. Hivo basi mguu unapata kuingiza hewa inavofaa na mguu unapata kuwa na afya bora. Sipendi viatu ambavyo vimefunikwa kwa sababu unaleta joto mwingi na zinaleta miguu kunuka.

Nye, unapendelea kuvaa vipuli. La, sipendelei kuvaa vipuli. Kizingatia kwamba basi mimi ni kijana. Hivo kuvaa vipuli basi sikitu jambo la kawaida kwa vijana kuvaa vipuli. Ila kuna wanaovaa vipuli. Hivo basi nawachukulia kama vile basi wameputoka na hawajui wanacho kitaka katika hii maisha. Bali vipuli ni vya wasichana ama wanawake.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu ninavopenda kusoma ni vitabu za hadithi ama vitabu ambavo vina ile vijulikanavo kama motivation. Vinakufanya koma basi unakuwa na mskumo fulani wa kufanya vitu na vinakupa nguvu ya kufanya vitu na usichoke kufanya vitu basi. Napenda vitabu ambavo vina motivate mtu.

Je, umewai kujifunza kupiga gitaa? Ndio, nimawai kujifunza kupiga gitaa. Wakati moja, nilijaribu kupiga gitaa. Na halikuwa jambo rahisi sana, kutokana zile kamba ambazo, ni nyingi sana. Hivyo basi zinitaji weredi fulani, ya kuzishika na kuziachilia, ili basi zikawezi kutuwa sauti ambayo inafamu. Nimawe kujifunza gitaa, lakini haikuwe kujifunza gitaa,

Mfereji gani wa tv unaofuata. Hakuna mfereji wa tv yote na ufuata. Kuzingatia kwamba basi siku hizi tunazo rununu. Kwa vitu vingi sana ama muda mwingi sana niko katika rununu yangu. Yababasi tv siiangaliko sana lakini niko katika rununu yangu kwa muda mrefu. Kwa hivyo hakuna mfereji wawote ambao wanafotilia katika televisheni.

Niambie kuhusu mnyama wako kufugwa au unaita kumfuga. Mnyama ambaye namfuga ni mbwa, ambaye ni mnyama ambaye nampenda sana, ni mnyama ambaye ananipa furaha ninapomwona, na sana sana yuko pale nje, akinilinda nimi, na akihakikisha kwamba basi kila kitu ambacho kiko pale nje basi iko katika hali inayefaa. Ni mnyama ambaye kumfurahisha kwake basi ni kumpa nyama ama mifupa, na pia nampenda sana, na mnyama wa porini ambaye namfuga ni kanga wa porini ambaye pia ananipa mayai na nampenda sana.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kufanya mambo, chap chap ama kwa haraka wakati unaofaa. Nahakisha kwamba basi umeyafanya kwa mambo ama kwa jinsi inavyo stahili. Huu ni uzoefu ambao nimejifunza na nimeupenda zaidi.

Unapotaka kustaree unafanya nini? Unapotaka kustaree basi nahakikisha ya kwamba nimevalia pamba langu lizuri kama vile kaptura na shati na kisha basi nikachukua hela ambazo naeza enda kuzitumia katika starehe yangu na starehe ninayo penda sana ni kubugia mvinyo kwa jinsi inayofa na pia kuogelea Hivo basi nahakikisha kwamba basi nina pesa za kutosha na mavazi ambayo yanavutia.

Je, umewai kununua tikiti za Tukio? Ndiyo nimewaikununua tikiti za Tukio hasa kizikumbuka kwa mba ilikuwa ni sanaa ambayo Ilikuwa inafanywa hapa nchini na moja wapu kikundi cha waimbaji Kijukla nashu kama vile Souti Sol ni tikiti ambao nilinunua kutokana na vile navopenda mziki Nanapenda waimbaji ambayo walikuwa olenda kutumwezi ya katika Tukio Hilo.

Unafanya nini asubuhi hii? Kitu ambacho nilifanya asubuhi nilipoamka basi, kitu ya kwanza nilifanya ni kuomba. Baada ya kuomba, nikaeza kutayarisha kahawa yangu. Na ambapo nilikunywa chai ya kahawa kwa kutumia njugu. Alafu baada ya kula basi, nilenda kazini, muda wa saa mbili. Na asubuhi hio basi nilihisi vizuri sana.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mazingere ya kazi unayopendelea ni mahali ya mbapo basi hapa kelele sana. Mahali ya ambapo basi pana ndege wanaowimba ama ujulikana kama vile nature sing ambo ni mazingere ambao wanafanya akili kukua katika hali nzuri na pia mwili kukatika hali nzuri. Basi mazingara kama yale anifanya nahisi nzuri sana na nayopenda sana.

Unahimizaji mshirikano katika timu. Nacho himiza mshirikano katika timu ni kupendana. Basi watu wanapopendana basi inakuwa raisi sana kwa watu kushirikiana. Ni inaleta mafunzo mbali mbali. Bali upendo ndio kila kitu katika jamii. Basi watu napokuwa na upendo. Basi vitu vina kwa urahisi sana katika kitu ambacho wantaka kukifanya ama katika vitu ambavu wanafanya.

Unafanya nene kila jioni ni kabla ya kulala? Kabla ya kulala nahakikisha kwamba basi nimeomba na kabla ya kuomba nahakikisha kwamba nimeoga hili kutoa jasho ama kukua msafi na kukua nathifu na kukua katika hali inayofa na kitu cha pili ninachokifanya bada ya kulala kabla ya kulala Nahakikisha kwamba nimevaa mavazi yale ya kulala ambayo mavazi mepesi.

Unashugulikia kazi ya dharura vipi. Panapotokea kazi ya darura basi na unashugulikia katika hali ya upesi sana sahabu ni kazi ya dharura hivo basi inamanisha kwamba utatoka ama hutacha vitu ambayo unafanya zingine ili kufanya kazi ya darura hivu basi inatakana wasi huwe mtu chap chap zaidi.

Msimu gani wa mwaka wanaopenda zaidi? Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni msimu wa krismasi ama wakati wa disemba. Basi wakati wa disemba ni siku ni mwezi ambao naupenda sana kutokana na zile shereha ambazo ziko. Na pia ukizingatia kwamba ni siku ya kuzaliwa kwake kristo ama pia kukufa na kufufuka kwake kristo. Kwa hivyo ni siku ambazo nazipenda kutokana na sherehe na vitu ambavo viko katika mwezi huo.

Je unapenda chakula kitamu? Je unapenda chakula kitamu. Kizengatia basi kama chakula kama vile pilau ama chapati. Kizungumzia pilau ni chakula ambacho nakipenda sana kutokana na virutubishi ambavyo inasadia katika mwili yani chakula ambacho kina viungo kama vile kitungu saumu, biryani na kinanyama kwa hivyo pilau ni kichakula ambacho nakipenda kama chakula kitamu kwangu.

Unakaa hadi sa ngapi za usiku? Saa ambazo naeza kaa hadi usiku nakaa hadi muda wa saa mbili ili kujipatia muda wa kutosha wa kulala kisingachia kwamba basi, nalala kama masaa manane ama masaba kwa hivyo basi inabidi nilale mapema sikai sana usiku. Ikifika mida ya saa mbili basi utanipata basi kama ninanelekea kulala.

Ndiye unapenda mvua? Ndiye unapenda mvua ila isikue mvua mbayo inaleta uwaribifu kama mvua za ilinuno ama mvua mbazo zinaleta garika. Bali mvua za kiasi ni mvua mbazo zinasaidia mimea na pia zinasaidia wakulima katika ukulima wao na pia nileta hali ya hewa kuwa ni hali safi na pia inaleta ya kwamba basi kuna kuwa na urulivo flani.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Naeza fanya wakati wa mpumziko wa mchana, nahakikisha kwamba nimekunywa maji ya kutosha, nimetafuta mahali kuna kivuli ama mahali pana hewa safi, basi naeza enda pale kuketi, na kueza kutulia, na kupata kitu ambazo kinajulikanacho kama vile meditation, na kuwaza kwamba nini ambacho nachohitaji katika maisha yangu.